Mimi sio mtuwa kuchelewa, huwa na wahai kila wakati, nikiaindi muda huwa tayari hapo hapo. Kwa mfano asubuhi moja niliyaindi kumsaidia rafiki yangu saa mbili kamili. Kabla hata saa haijafika, nilikuwa tayari nimefika eneo la mkutano, nikiwa nimekagua saa yangu marambili. Sasa ilipogonga mbili, simu yake ikaita. Alishangaa kunikuta tayari nimengonja, akacheka, akasema, wewe uchelewi kabisa. Tangu siku hiyo, akijua kuna jambo muhimu kunipa munda kwa hakika kwa sababu anajua nawahi.

Mchezo wa olimpiki ninaopenda zaidi ni mbio za riadha, hasa mbio za mita mia moja na mia nne. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha kikasi, nguvu na juhudi za juu kabisa za binadamu. Ni mchezo unaohitaji nidhamu mazeezi ya muda mrefu na kujitolea sana. Nakumbuka nilifurahia sana kutazama mbio za olimpiki wakati wanariadha wakishindana kwa ushindi wa sekunde chacha sana. Ilikuwa ya kusisimua kuona jinsi walivyo pambana andi mstari amwisho bila wa kukata tama. Mchezaji wa olimpiki ninayempenda ni Eliud kipchoge kwa sababu ya uvumilivu wake nidhamu na unye nyekevu. Amekua mfano bora wakua zaidi waku jiamini kuhuleta mafanikio. Wakati wa mchezo ya olimbiki huhisi furaha msisimuko na fahari, hasa ninapona wanariadha kutoka nchi mbalimbali wakishindana kwa amani. Olimpiki hunifundisha umuhimu wa umoja juhudi na kutokataa tamaa maishani.

Njia ninayotumia kupumzika ni kutafakari, pamoja na kupumua taratibu. Njia hii unifanya nijisikie mtulivu na kuondoa mawanzo mengi baada ya siku ndefu. Ninapokaa mahali tulivu nikifumba macho na kuzingatia pumzi zangu uhisi mwili na akili vikilegea. Nilijifunza njia hii ya kupumzika wakati nilipokuwa na shughuli nyingi za masomo nilipohisi kuchoka sana. Rafiki yangu alinipendekezea nijaribu kutafakari na tangu wakati huo imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa kawaida, hutumia dakika kumi, hadi kumi na tano kupumzika. Baada ya hapo, uhisi, amani, nguvu mpya na umakini zaidi. Njia hii unisaidia kubalidisha kubadiliana na changamoto za kila siku, kwa utulivu na kujiamini asanti.

Mimi na ninasoma habari mtandaoni kwenye tovuti mbalimbali za habari na magazeti makubwa kama vile bbc, cnn, the guardian na pia mtandaoni mitandao ya ki ya ndani kama nation na standard Pia napenda kufuatilia app za habari kwenye simu yangu ili kupata taarifa mpya kwa haraka Hii hunisaindia kubaki na taarifa sahii na za sasa.

Michezo ninaopenda kutazama ni mpira wa miguu na riadha. Napenda michezo hii kwa sababu hunipa msisimuko mkubwa. Kuonyesha juhundi na ujuzi wachezaji na mara nyingi huwa na matukio ya kushangaza yanayofanya nusu ya mashabiki kushangilia.

Zoezi nzuri nililojenga ni kusoma kila siku asubui. Kila siku, hata kama ni dakika kumi tu, hufanya ni kuwe na utulivu wa akili na kunipanua maarifa yangu. Nilijifunza zoezi hili nikiwa shuleni, nilipokuwa na muda kidogo wa ziada na nikagundua kuwa. Kusoma asubui kuna nifanya kuwa makini zaidi na nikiwa na nguvu ya ufanikishi kufanikisha kazi zangu za siku.

Ndiyo nina kitu ncha thamani ninachoki hifadhi. Kwa mfano picha za familia na barua za kipekee, uwa zinaifadhiwa mahali salama kwa sababu zinanirundia kumbu kumbu mzuri na hisi zangu za zamani. Pia hifadhi ya vitu hivi hunisainia kuthamani historia yangu ya urithi wa kifamilia.

Ndiyo, naweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Ingawa teknolojia hufanya maisha kuwa rahisi. Siku moja bila simu wao mtandao hunipa nafasi ya kumpumzisha akili, kuzungumza na ana kwa ana na watu, kusoma, vitabu, au kutafakari. Pia hunisaindia kuthamani, kuthamini zaidi teknolojia, ninaporundi kuitumia baada ya mapumziko haya.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kushirikiana huniletea mawazo mapya, hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine na hufanya kazi kuwa rahisi na ya kufurahisha Hata hivyo, wakati mwingine napenda pia kufanya kazi peke yangu, hasa pahali ninapohitaji umakini mkubwa.

Wakati walikizo, mimi najistawishi kwa kupumzika na kufurahia muda wangu. Kwa mfano, napenda kusoma vitabu, kutazama filamu, kucheza michezo, au kwenda kutembea nje. Wakati mwingine, hutumia likizo pia kufanya shuguliza kifamilia au kutembelea marafiki, ili niwe na furaha na amani ya akili.

Wakati mkuu mpra wa besiboli. Wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliofurahia kutazama ulikuwa mchuano wa fainali ya ligi kuu ya marekani timu zilizokuwa zikicheza zilikua New York Yankees na Boston Red Sox timu zenye mashabiki wengi na ushi ushindani mkali Kilichoifanya kilicholifanya tukio hilo kuwa cha ajabu ni pale mchezaji wa Yankees alipoi alipopiga mpira hadi nje ya uwanja jambo lililo shangaza mashabiki wote ya kusababisha shangwe kubwa Nilishangilia sana na kujiu kujiuliza jinsi mchezaji aliweza kufanya tukio hilo kwa ustadi mkubwa Wakati huo nilihisi msisimko, furaha na mshikamano na mashabiki wengine Huku kila mtu, kila kila hatua ya mchezo ikibeba shauku tofauti Nikifikiria kuhusu wakati huo huhisi furaha na kumbukumbu nzuri ambazo bado zinanikumbusha nguvu ya mchezo na umoja wa mashabiki. Asanti.

Mimi napenda zaidi msimu wa njoto. Napenda kwa sababu hali ya hewa ni nyepesi na jua linangaa. Jambo linalofanya nijiskia furaha na kuwa na nguvu za kufanya shughli mbali mbali nje kama kutembea. Kucheza michezo au kufurahia bustani. Pia msimu wa joto hunipa nafasi ya kukutana na marafiki na familia kwa shughli za nje.

Ndio napenda kupiga chombo cha muziki. Chombo ninachopenda zaidi ni gitaa. Kwa sababu ni raisi kubeba. Kinaweza kuimba aina nyingi za muziki. Na kina huru kinaruhusu kuonyesha hisia zangu kupitia sauti. Kupiga muziki kunanifanya nijisikie mtulivu na furaha. Na mara nyingine ni njia nzuri ya kujieleza bila maneno.

Mafanikio ninayoyapata kazini kazi yangu imenipa nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu Mafanikio makuu ninayo yapata ni kukamilisha miradi mikubwa kwa wakati unaofaa jambo ambalo nimeonyesha nidhamu na ufanisi wangu Pia nimepokea sifa za upongezi kutoka kwa wasimamizi wa wasimamizi na watenja jambo linalonipa motisha na ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Mafanikio haya yamenisaidia pia kujenga imani na heshima kazini na kunifanya niwe mfano mzuri kwa wenzangu. Ninajifu Ninajivunia kuona matokea ya jitihada zangu yakisaidia shirika na jamii kubwa ujumla.

Mimi nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na jinsi ninavyo tumia kwa kawaida Napanga kuchaji ya asubuhi kabla ya kuanza shughuli ili Kwa kuhakikisha kifaa kinatosha kwa masaa yote ya kazi au shule Ikiwa ninatumia sana kwa mchezo au video Mara nyingine nachaji tena mchana ili kuepuka kukosa betri.

Ndio napenda kutembea kwa miguu, kutembea hunisaidia kupumzisha akili, kuboresha afya na ya mwili, na kufurahia mazingira yanayonizunguka. Pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kupata mawazo mapya. Hasa nikitembea asubui au jioni.

Ujuzi ninahitanji kuimarisha na usimamizi wa muda na kupanga ratiba kwa ufanisi. Ingawa ninaweza kufanya kazi vizuri mara nyingine kupata napata changamoto za kushughulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja kuimarisha ujuzi huu hunisaindia kufanikisha miradi kwa haraka, kupunguza msongo na kuongeza ufanisi kazini au shuleni Pia ningependa kuimarisha uwezo wa mawasiliano kwa umma ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi katika mikutano au mazungumzo.

Mafunzo ya kazi yalioniokoa zaidi ni mafunzo ya kusimamizi wa muda na kupanga mirandi. Mafunzo haya yamenisaidia kufanikisha kazi kwa wakati unaofaa, kuepuka mzongo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia mafunzo ya mawasiliano na kazi ya timu yamenisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu kuelewa majukumu ya kila mmoja na kufanikisha malengo ya pamoja bila changamoto nyingi.

Tunda langu ninalolipenda ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni rahisi kula hutoa nguvu haraka na nitamu asili. Pia Pia linaweza kuliwa pekee au kuunganishwa na vyakula vingine kama mkate au siyagi. Jambo linalofanya liwe rahisi kutumia kila siku.

Jinsi ninafyo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na familia na marafiki. Kwa kawainda, tunakusanyika nyumbani, tunacheka, kuzungumza na kufurahia pamoja. Napenda pia kuwepo na keki tamu na chakula chenye ladha nzuri ambacho kinapanua furaha ya starehe. Na kumbuka sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa nilio penda zaindi ilikuwa nilipokuwa na marafiki wote karibu. Tukicheza mchezo na kusherehekea kwa furaha. Keki nilio ipenda siku hiyo ilikuwa keki ya chokoleti. Enye frosting tamu, na chakula kilikuwa cha aina mbalimbali ambazo kila mmoja alipenda. Siku ya kuzaliwa ijayo ningependa kupokea zawandia ya kitabu au kifaa cha teknolojia Kwani ni vitu vinavyo nisaindia kujifunza na kufurahia vipindi vya bure Sherehe ya siku ya kuzaliwa unifanya ni hisi upendo furaha na mshikamano wale ninawao wapenda na kumbukumbu nzuri kila muaka.

Ustadhi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano, usimamizi, wamuda na utatuzi wa matatizo. Mawasiliano hunisaindia kuelezea mawaza yangu kwa uwazi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Usimamizi wamuda huniwezesha kupanga kazi yangu vizuri, kufanikisha miradi kwa wakati na kuepuka msongo. Utatuzi wa matatizo hunisedia kushughulikia machangamoto, zinazo jitokeza kazini kwa haraka na kwa ufanisi bila kusababisha usumbuvu mkubwa. Kwa pamoja, ustadhi, ustadhi hizi hufanya kazi yangu kuwa muhimu, yenye tija na yenye mafanikio.

Ndio nimewai kunjifunza kupiga gita. Nilianza kwa kunjifunza akodi za msingi na kupiga nyimbo rahisi. Ingawa haikuwa rahisi mwanzoni. Kwa mazoezi ya mara kwa mara niliweza kupiga nyimbo chache na kufurahia sana. Kupiga gita unifanya nijisikia mtulivu na mwenye furaha na pia ni njia nzuri ya kunjieleza kupitia muziki. Asanti.

Chakula ninachokipenda zaindi. Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki wa kukaanga hasa ninapokila nyumbani au katika ka mukahawa wa karibu na ziwa Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha, ladha tamu na huthibi hushibisha na samaki akuwe amekaangwa vizuri huwa na harufu na ladha ya kuvutia sana Nakumbuka mara ya kwanza ni ni nilikila chakula hiki ni nilikuwa nyumbani kwa jamaa. Na nilifurahia sana kiasi kwamba niliomba kuongezewa. Niliambiwa kuhusu chakula hiki na wazazi wangu. Waliokuwa wakikipika mara mara kwa mara nyumbani. Mara ya mwisho nili nilikila cha ugali nili nilikula ugali na samaki ilikuwa wiki iliyopita. Na bado ni kikumbuka na na nakikumbuka kwa furaha. Chakula hiki hunifanya nijisikia kuridhika na kufurahia mila zetu za utama kitamanduni.

Mimi nashiriki katika njamii yangu kwa njia mbali mbali. Kwa mfano, mimi ushiriki kazi za kijamii kama usafi wa mazingira kupanda miti au michango ya kusaindia wanaohitanji. Pia hunjitolea kusaindia vijana au watoto katika masomo au shuguli za maendeleo. Kwa kushiriki katika njamii, ujenga mshikamano, uwa mjibikanji na moyo wa kusaindiana, njambo rinalolifanya jamii iwe na umoja na maendeleo.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taraifa Mara nyingi huitumia kupiga simu na kutuma unumbe kusoma habari mtandaoni na kunjifunza mambo mapya kupitia mtandao Pia huitumia kwa burudani kidogo na kama kama kusikiliza muziki au kuangalia video.

Mimi najihisi vizuri lakini pia lakini pia kwa umakini kuhusu tathmini za kazi. Naziona kama fursa ya kunjifunza na kunjiboresha kwa sababu unisaindia kunjua nguvu zangu na maeneo ni nayoitanji kuboresha. Ingawa wakati mwingine uleta wasiwasi kindogo. Tathmini unipa motisha ya kufanya kazi kwa bindi zaindi na kufikia malengo yangu.

Mazoezi yangu ya kila siku. Mazoezi ninayofanya kila siku ni kutembea kwa kasi na kufanya mazoezi mepesi ya mwili kama kukunja mikono, kukaa na kusimama na kuruka kamba. Wakati mwingine pia napenda kukimbia kwa umbali, mfupi au kucheza mchezo kama mpira wa miguu. Kwa kawaida, hufanya mazoezi mara nne hadi ano kwa wiki. Sasa has asabuhi na mapema kabla ya kuanza shughuli za siku. Huu ni wakati ninaohisi mwili wangu una nguvu na akili iko makini. Baada ya mazoezi, uhisi mchangamfu, mwenyenguvu na furaha. Mazoezi hunisidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha afya ya mwili na kunjiada vizuri kwa kazi ya siku nzima.

Ndiyo nime wahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Nilikuwa lilikuwa tukio la kufurahisha sana, kwa sababu kulikuwa na mawasani mbalimbali waliotumbuiza moja kwa moja na mazingira yalija ni shati na shangwe. Nilifurahia kuimba pamoja na umati na kuhisi mshikamano mkubwa kati ya mashabiki wa muziki. Tamasha hilo liliniachia kumbukumbu nzuri na kunifanya ni dhamini zaidi muziki kama njia ya kuleta watu pamoja.

Mahali pa ki historia ninge penda kutembelea ni piramidi za misri Napenda kwa sababu ni alama za historia na ustaarabu wakale Zinazoonyesha jinsi watu wakale walivyokuwa na ujuzi mkubwa wa ujenzi na falsafa ya maisha kutembelea piramindi kunanipa nafasi ya kujifunza historia ya binandamu kuhusiana na tamanduni zao na kushuhudia mambo ya ajabu ya kale.

Shughuli zangu za siku za mvua. Siku za mvua hufanya muda kuwa tulivu na wakupumzika. Hivyo napenda kutumia muda huu kufanya shughuli nyepesi nyumbani. Mara nyingi, napenda kusoma vitabu, kuangalia filamu au kusikiliza muziki wakati mvua inanyesha. Napenda mvua kwa sababu hunifanya nijisikie tulivu na amani. Na kumbuka siku ya mvua nilioifurahia zaidi ilikuwa wakati mvua ikinyesha kwa muda mrefu na nikikaa karibu dirisha nikisoma kitabu changu nikipendacho. Mvua ilibadilisha mpango wangu wa kawaida wa kwenda nje lakini nilifurahia muda huo wandani. Wakati unasikia sauti ya mvua uhisi amani, furaha na wakati mwingine msisimuko mdogo, kwani mvua huwa na sauti ya kipekee, inayofanya kila kitu kionekane kizuri na utofauti.

Mimi najiweka mtulivu lakini pia hua nasubira kidogo nikisubiri kwenye mstari Ingawa subiri kusubiri kunaweza kuchosha wakati mwingine hutumia muda huo kutafakari, kuangalia mazingira au kupanga mambo yangu Najikumbusha kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha na kunisaidia hujifunza uvumilivu na nidhamu.

Ninapokutana na tatizo kazini hulishugulikia kwa utaratibu na utulivu. Kwanza, utambue tatizo hasa ni nini na chanzo chake Kisha, hukusanya taarifa na maoni kutoka kwa wenzangu au vianzo vina vyo husika. Baada ya hapo, upendekeza na kuchambua suluhisho mbalimbali ni kichagua lile linaloa faa zaidi hatimae, hutekeleza suluhisho hilo na kufuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo halijirudii njia hii unisaidia kupunguza makosa, kuondoa muda na kudumisha ufanisi kazini.

Ndiyo namkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili kutoka shule ya sekondari alikuwa mwalimu mwenye subira ni nidhamu na upendo kwa wanafunzi na alitufundisha si masomo tu mbali pia maadili ya maisha njia yake ya kufundishe ili nifanya nipende kiswahili za zaidi na nijiaamini katika kuandika na kuzungumza mpaka leo humkumbuka na kwa shukrani na heshima kwa sababu mchango wake ulinisaidia kuwa mtu alie leo.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwepo heshima, mawasiliano mazuri na ushirikiano. Wafanya kazi wanapoeshimiana na kuwasiliana kwa uwazi, kazi hufanyika kwa ufanisi zaindi. Pia, uongozi mzuri unaodhamini mawazo ya wanao fanya kazi na kutoa maranjesho chanya uchangia sana. Vile vile mazingila salama, ratiba ilio wazi na fursa za kunjifunza na kunjipendeleza, uwafanya wafanya kazi, wanjisikia kuthaminiwa na kuwa na motisha ya kufanya kazi vizuri.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa utaratibu na umakini Kwanza hukusanya taarifa zote muhimu kutoka kwenye kazi au miradi husika Kisha hupanga mawazo kwa mpangilio mzuri Utangulizi maelezo ya kazi matokeo changamoto na hitimisho. Baada ya hapo huandika kwa lugha wazi na fupi Nikitumia jedwali au vielezo pale inapohitajika. Mwisho uhakiki na kurekebisha ripoti ili kuhakikisha Hakuna makosa na taarifa ni sahihi kabla ya kuwasilisha.

Kumbukumbu ya kutisha niliyoikumbuka ni pale nilipokuwa nikiwa njiani na mvua kubwa ikanyesha ghafla na barabara zikakua zenye maji na kutelez Niliisi hofu kidogo kwa sababu nilikuwa hatari kutembea lakini pia nikajifunza kuwa kuwa kuwa makini kila wakati ni muhimu Kumbukumbu hii bado inanikumbusha uwekaji na tahadhari na umuhimu wa usalama pale unapokatika hali zinazotarajiwa.

Ndiyo naweka baadhi ya picha zangu mtandaoni lakini wa uwekanji wa tahadhari. Kwa mfano napendelea kushiriki picha zinauzo husiana na hobi maajabu ya asili au matukio ya furaha bila kuonyesha taarifa binafsi kama anwani au namba za simu. Hii husaidia kusambaza kumbukumbu nzuri na kushirikiana na marafiki lakini bado ninalinda usalama wangu mtandaoni.

Mafanikio ambinafsi ni naodamini kazini ni kukamilisha mirandi muhimu kwa wakati na kwa ubora mzuri ina inajumuisha kutimiza majukumu yangu kwa nidhamu, kushirikiana vizuri na wenzangu, na kupata pongezi kutoka kwa wasimamizi Mafanikio haya yamenisaindia kunjenga ujasiri, kunjivunia kazi yangu na kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaindi siku za usoni.